Napiga picha mara chache lakini inatagemea na shughuli ambayo ziko ama shughuli ambazo zinaeza kupatikana Lakini huwa napiga picha mara chache hasa wakati wa matukio maalum au nikiona kitu kizuri Hapo ndio naweza kupiga picha sasa Si kila siku lakini napenda kuhifadhi kumbu kumbu na muhimu Sasa mimi naeza sema huwa napiga picha mara chache lakini inatengemea na shughuli ama matukio maalum inayotendeka hiyo ndio inaweza kufanya kuweza kupiga picha au kutopiga picha yeah kulingana na matukio hasa kupiga picha ni karibu mara chache tu asante.

Napenda filamu za action ama ule wa drama na pia comedy ambaye inachekesha Filamu za action hunifanya nijisikie msimsiko kwa sababu zina matukio yaku sisimua kama mapigano na mbio Pia filamu za drama Napenda kwa sababu zina wagusia maisha halisi na kunifundisha maadili muhimu kama uvumilivu upendo na kufanya maamuzi sahihi, asante.

Ndiyo napenda mvua kwa sababu huleta baridi na kufanya mazingira yawe safi Pia bila mvua hatungeza kupata mimea au kupanda inafanya mimea kukwea vizuri Pia mvua usaidia mimea kukua na kufanya mazingira yawe mazuri na pengine naeza sema spendi mvua tena kwa sababu unizuia kutoka na kufanya shuguli za nje lakini mvua ni kitu cha muhimu na naipenda mvua sana Manake mvua bila mvua tuwezi pata hizi mimea ambazo tunaziona mimea inasaidia sana pia kupata maji tunapata maji kutokana na mvua bila mvua uwezi kabisa Sasa mimi napenda mvua kulingana na maoni yangu na hizo ndizo sababu ambazo nimetoa kuwa mvua ni kitu cha muhimu Manake atuwezi kukaa bila maji Asante.

Najilinda kwa kutafuta marafiki wazuri na pia kukaa mbali na kuweka picha ovyo ovyo kwenye mitandao hizi za jamii ili kukaa mbali na vitisho ambazo watu wengi wanapenda au ni tabia ambayo watu wengi wanapenda sana Sasa ukiwa karibu na marafiki wazuri hautaweza kupata zile vitisho Manake ni marafiki wazuri na hawawezi kupa zile vitisho ambazo utaweza kupata kutokana na huko Kitu kingine pia ni kutoweka au kuweka vitu ambavyo si vizuri kwenye mitandao hizi Kwa sababu ni mitandao ambayo watu wengi wanaitazama, watu wengi wanaiona si hapa nchini peka kbali duniani nzima Sasa huwa naweka vitu yenye manufaa kwa watu wengi ili watu wengi wakuwe na furaha kuhusu kitu ambacho nimeweka pale ili kusiwe na zile vitisho au virekebisho Manake watu wa hawafanani Kuna watu aina mbili, kuna watu watakukosoa, kuna watu watakusaidia, kuna watu watakutisha kuna watu aina mingi tofauti tofauti Sasa mimi ninasema kuwa ninajilinda kwa vitisho kutoweka vitu vingi vya ujinga kwenye mitandao ya jamii asante.

Naam nimewai enda mwonyesho ya sanaa, tafauti tafauti, kuna ya mwisho niliyoenda mwaka jana ambapo tuliweza kuona vitu vingi na naeza sema kuwa mwonyesho hizi yanasaidia sana, ndio maana mwonyesho kama haya siwezi kosa kabisa Nitafanya juu chini, hili niweza kufika pale, nione kilw mbacho kiko pale Wakati nikiwa shule Tuliweza kupeleka katika maonyesho mbali mbali Naweza sema kuwa ni kitu ambayo Pia inaelimisha na si kuelimisha wanafunzi pekee yao Bali pia watu wazima Inaelimisha ina mafunzo kadhaa na inaweza kusaidia pia kibiashara aMbao kuna watu wamekujq hapo kuuza kwa hawa ambao wamekujia kutazama sana hizo Sasa wanabiashara wanafaidika kutokana na ule sanaa ambao Umekuja ule muonyesho ambao umeletwa hapo Sasa mimi nimezienda mingi nimeenda kadaa wa kadha Nimehudhuria ili kupata ule mafunzo na kuona kuona vitu ambavyo haungeweza kuona Ukiwa pale nyumbani au pale shuleni Asante.

Nakiona miti, nakiona mazingira safi, nakiona pia jengo, naziona jengo lakini jengo chache na naweza sema kuwa pia barabara lakini kwa umbali natazama barabara Wakati nzuri ni wa ule wakati wa jioni, ambapo naeza kuona ule wakati ambapo jua unatua ni kitu nzuri sana ambaye naipenda kutazama kabisa Nakumbuka pia mazingira, kuona mazingira ule wakati ambapo miti unafuata upepo kuyumbayumba, naweza sema ni mandhari poa kutazama kabisa kutokana na misimu kile ambacho kinabadilika ni ule hali wa anga Kuna wakati unakuwa baridi, kuna wakati unakuwa joto. Kuna wakati mawingu inazidi, kuna wakati inapungua kutokana na kutokana na msimu tofauti tofauti na pia nikitazama nje ya dirisha, najihisi vizuri kuona mazingira, kuona, kutazama tu nje ni kitu kinachofurahisha, kinachonifurahisha sana. Asante.

Naam, nimekitazama baadhi za bahari, nimetazama bahari kubwa hapa Afrika, mashariki, nimetazama bahari Victoria, ambaye ni bahari nzuri sana, ambapo kuna wale ambao wanavua samaki, kuna wale pia ambapo wanafanya biashara zao, za kubeba abiria kutumia meli Pia ni kitu ambacho pia kimesaidia mizigo kupitishwa kutoka nchi mbalimbali Kenya mpaka Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi Naeza sema kuwa nimefika na nimetazama Pia nimehona bahari ambayo inapatikana kule Nakuru County ni bahari nzuri sana na inapendeza Napenda kabisa kutazama bahari Manake ni kitu cha maana ni kitu ambacho hutakiona kila siku lakini kwa muda mchache na ukiona itakua ili uone tena itakua ni kama masiku mingi ama mamiezi ili tena uone ule maanthari wa bahari Asante.

Naam, nanunua vitu, kutumia simu langu, kulipa bidhaa, naweza sema ni njia rahisi sana, ukilinganishwa na ule wa kutumia pesa yenyewe, kwa sababu kutumia simu naona ni kama ni haraka na pia unaweza tumia kwa wasiliano kununua kitu ambacho kimbali, na unataka kukinunua, sasa kutumia simu inakua ni kazi rahisi sana na ni kazi safi na ni ile mbinu rahisi sana, ambayo pia watu wengi wanaipenda, na wanabiashara wengi wanaipenda sana mbinu hii ya simu, ndio maana pia mimi naitumia mbinu hii ya kutumia simu kulipa ama kununua bidhaa naona nikuwa ni kazi, ni kitu rahisi sana, Asante.

Naam napenda kuimba sana, napenda kuimba nyimbo sana sana zile za ukristo ama naeza kusema zile wimbo za kanisa, zile wimbo za kumsifu yesu Naeza sema ni wimbo mzuri sana na pia najua sina talanta kwa kuimba lakini na mimi ni mwimbaji mzuri sana na ningependa pia kuimba kama kupiga gitaa ili kusaidia wana muziki aMbao wanapenda kuimba na pia kusikiliza muziki ni kitu ambacho nakipenda sana Kuimba pia inaeza kuwa ni mafunzo kumsifu yesu Pia hata kuna wale ambao wanaieneza Wanaeneza nchi yao ama kupigania uhuru wa nchi kutumia nyimbo nyimbo za kuimba nyimbo ule wahuhuru na naeza sema kuwa Mimi napenda kuimba Vivyo hivyo mwavyo uliza ni kitu muhimu sana Kitu mzuri, kitu inayopendeza Asante.

Napenda sanaa ule wa kuchora, michoro, au kupaka rangi Naweza sema ni kitu ambacho nakipenda sana Pia ule sanaa wa kutangaza habari au kuripoti habari kama wanavyo fanya wanahabari hao wengi tunaowajua Lakini kwa kuchora Naweza sema kuwa naipenda sana kupaka rangi pia Naweza sema ni kitu nzuri Kitu ambayo inanipendeza sana nikifanya na naweza sema kuwa ni kitu ambacho nilianza nikiwa mtoto mdogo hadi wa sasa bado sijauacha ule nia wa kuipenda sana kuchora michoro tofauti tofauti na kupaka rangi kwa kutumia kalamu na aina mingi sana za kalamu za rangi tofauti tofauti ili kuleta ule uzuri wa picha Naweza sema pia kuwa inaweza saidia hapo mbeleni kwa kuuza michoro yako, michoro zako kwa watu ambao wanaitamani, wanaitaka Naweza sema ni kitu ni talanta, ni kitu nzuri sana, na ni kitu ambacho naipenda sana kuchora imekua ni kitu ambaye, ni kitu ambaye mimi mwenyewe nilipenda kutoka zamani hadi wa sasa Naweza sema na napenda sana kuchora magari kuchora sura za wanasiasa tofauti tofauti ili kuona ule uzuri wa nchi Pia kuchora ma hizi mapicha tofauti tofauti wa mazingira yetu miti, mitaro, milima tofauti tofauti Naweza sema ni kitu nzuri ambaye Naipenda sana sanaa ya kuchora na hiyo ndio sanaa nayoipenda kabisa kabisa Asante.

Naam, napenda sana kuogelea ndiyo naipenda lakini kwa sasa, bado sijaogelea hadi wa sasa, maanake ni kitu ambacho unafaa kujifunza au kufunzwa na mtu ili uweze kuogelea na bado sijafunzwa au bado sijajaribu lakini kuoyogelea ni kitu nzuri ambayo inaeza inaeza kupumzisha mtu kiakili, kama umechoka, unaweza kujipumzisha kutokana na hapo, Unauotua ule uchovu ambao mtu uko nayo na naeza sema kuwa ni kitu ambaye inasaidia na naipenda sana kuogelea Siwezi sema kuna mtu ambaye hapendi kuogelea ni kitu ambacho kila kimu Kila mtu anathamini na kutamani kuwa siku moja Ataogelea Hata kama bado hajaona mitu sa kuogelea Lakini ana ule utamaa wa kutaka kuogelea na mimi kibinafsi napenda sana kuogelea Naweza sema ni kitu mzuri inakusaidia kiafya pia mazoezini inachangia sana katika upande huo wa mazoezi asante.

Kwa kuitikia naam au kutingiza kichwa ili kuonyesha ule ni ambao unasikiliza au uko unapata mahoni hizo vizuri na kuonyesha kuwa pia ni kitu ambacho unataka kufanya. Kitu ambacho uko unasikiliza kwa makini, kuonyesha ule umakinifu wako kuwa, uko unasikiza maoni ambazo unapewa. Sasa kuitikia ule wa kusema naam ni kuonyesha kuwa uko tayari kufanya au kufanya kila mbacho anasema au kusikiliza kwa makini. Naeza sema pia ni kuonyesha kuwa uko makini unasikiliza na uko tayari sana kufanya hivyo. Asante.

Nahakikisha kuwa nipo na hawa kila wakati ili kuonyesha ule uhusiano ama ule urafiki wa kuwa pamoja ushirikiano nzuri Pia kufika mapema ili kusaidiana kusaidiana kama kikosi ili kuonyesha ule ushirikiano wa pamoja Pia kusaidiana katika changamoto tofauti tofauti ili kujisaidia sisi wenyewe kama kikosi hicho Pia kusaidiana ama pia kusaidiana katika maelezo au pia katika mambo na elimu kusaidiana katika mambo na afya pia Pia katika kumbukana katika maombi kule kanisani ili kuonyesha ule ushirikiano na naeza sema kuwa ni kitu nzuri sana kusaidiana ili kuonyesha ule ushirikiano wa pamoja watu kuwa wakisanyana pamoja hiyo ushirikiano Naeza sema ni nzuri sana asante.

Nimejaribu pizza, ambacho ni chakula kimetoka kule Italy, ambacho kilianzia kule, na kwa sasa imefika nchini, na ni chakula tamu, chakula cha kigeni pekee, ambacho nimejaribu, na chakula ambacho nimekiona, ni chakula hicho cha pizza Naeza sema kuwa ni chakula nzuri sana Chakula ambayo watu wengi wanapenda inaeza kuwa yenye bei kali lakini ni chakula nzuri sana na hicho ndicho chakula ambacho nimejaribu Naeza sema kuwa ina vitu ambavyo vinaeza kusaidia hapo kiafia au kujenga mwili mazoezi pia ni chakula ambacho kinasemekana kuwa inaeza kusaidia katika hali mbali mbali katika mwili yako kutunza mwili yako ni chakula ambayo unaeza kula wakati wowote naeza sema kuwa ni chakula tamu nzuri sana yenye manufaa kwenye mwili.Asante

Naam napenda sana kupika, naeza sema kuwa ni kitu mzuri sana, kupika chakula tofoti tofauti, napenda sana kupika ule ule wa nyama, najua kuwa wote, tumepata kula nyama, naipenda sana kupika, naeza sema kuwa ni rahisi, lakini si rahisi sana lakini, naeza sema ni kitu ambacho nakipenda sana kufanya, Naeza pika ule wakati ambapo tuko na familia nimepikia familia nimepika hata na marafiki na tumeeza kula na naeza sema kuwa kupika ni kitu Si kazi ya wanawake peke hake Bali ni kazi ambacho Kila mtu anaweza kuifanya Naeza sema kuwa kazi hii ya kupika ni kitu ambacho nakipenda sana sana moyoni mwangu Asante.

Na kipenda sana kitabu cha ya hadithi ya ndoto ya almasi Nimependa kitabu hicho ni kitabu cha hadithi na pia kina mafunzo hapo ndani na neza kumbuka mhusika mmoja alikuwa anaitwa almasi kijana mtanashati ambaye alifanya makosa lakini Akarudi akaja akawa mtu mwenye manufaa mingi sana katika kijiji akaja kawa mtu kusaidia watu na naeza kumbuka kuwa ni rafiki yangu ambaye alinishauri kusoma kitabu hicho ni rafiki yangu ambaye ali nishauri ni kasoma kitabu hicho na nikamaliza Napia ningependa kusoma kitabu hicho ambacho Kiliandikwa na Ken Walibora Ningependa kusoma kitabu ya shule yangu pia ni kitabu mzuri sana ambaye Inaelimisha ina mafunzo tofauti tofauti kuhusu vile unavyo kumbatiana na marafiki wako pale kijijini Naweza sema ni hayo tu asante.

Naam, ndivyo, naishi mahali, nilipo zaliwa, hadi wa sasa, bado mimi ni mwanafunzi, bado mimi ni umri ule mdogo, bado sijatoka nyumbani, kwa sasa bado naishi na wazazi, wangu ambao walinilea tangu kuzaliwa kwangu, hadi sasa, ndiposa bado niko hapa, mahali nilipo zaliwa, bado sijatoka nhe, nje ya nchi, kuenda kuona yale mengi au kufanya kazi kule nje bado nipo nyumbani mahali Nilipo zaliwa kabisa Hapo ndipo mahali naishi Kwa sasa Lakini muda Si mrefu Tutakua tunaeza kuondoka kuenda kutafuta sisi wenyewe ili kuja kusaidia wazazi wetu Hapa nyumbani wale ambao walitulea marafiki na hata familia kwa ujumla Tusisahau pia majirani ambao Walitusaidia wote Naeza sema kuwa kwa sasa naishi mahali nilizaliwa bado sijatoka bado ni sehemu hii moja na sante.

Ningependa sana kutembelea kule Egypt ambapo kuna pyramids of Egypt ambazo ziliweka pale na wale wana Israeli ambao walifukuzwa na wana Egyptians Neza sema kuwa ningetamani sana kuenda kuona kule ni sehemu nzuri sana ya historia na uneza kujifunza mengi ambayo yalifanyika kule wale ambayo walijenga pyramids hizo mwaka gani Uneza kupata kuwa ni mafunzo sana ambayo ya naweza kusaidia sana pale mbeleni au pale shuleni wale ambayo kiulizo Unaweza kupata sana manake Mweza kutembea sehemu hiyo Najua wengi hawajenda huko lakini Mimi nigetamani sana kuenda huko kama sehemu yangu ya kwanza ama choice yangu ya kwanza ni huko Egypt ilikuona pyramid hizo Asante.